Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya vitendo na uzoefu wa moja kwa moja. Mara nyingi huanza kwa kusoma vitabu au makala ili kupata msingi wa maarifa. Kisha na jaribu kuyatumia katika maisha ya kila siku au kazini. Pia napenda kujifunza kupitia video za kielimu mtadaoni. Kwa sababu zinatoa maelezo ya hatua kwa hatua na mifano halisi. Njia nyingine ni mazungumzo na watu wenye uzoefu kwani mafunzo ya moja kwa moja kutoka kwao hunipa mtazamo wa kipekee na kunisaidia kuelewa mambo kwa undani. Zaidi ya hayo na penda kutumia mazoezi ya kujifunza kwa vitendo kama kuandika kutatua changamoto au kujaribu mbinu mpya kwa sababu kufanya maarifa mapya yakuwe ya kudumu. Kwa kifupi ninajifunza kwa kusoma kuangalia kusikiliza na kufanya kisha kuyachanganya yote ili kupata kuelewa kamili wa kudumu.

Ninajihisi tathmini ya kazi ni fursa muhimu ya kujifunza na kukua. Kwa upande mmoja inanipa nafasi ya kuwa na nguvu zangu na maeneo ambayo nimefanikiwa, jambo linalonipa motisha na kuimarisha kujiamini. Kwa upande mwingine tathmini inanisaidia kutambua maeneo yanayohitaji maboresho. Na kwa hivyo ninapata muongozo wa kazi wa jinsi ya kuboresha utendaji wangu. Zaidi ya hayo tathmini ya kazi ni njia ya kujenga mawasiliano mazuri kati yangu naomba viongozi au wenzangu, kwa sababu kupitia mrejesho tunaweza kuelawana vizuri na kuweka malengo ya pamoja. Ingawa wakati mwingine inaweza kuleta msisimko au waswasi. Ninaiangalia kama chombo cha maendeleo binafsi na ya kikazi. Si hukumu. Hivyo kwa jumla nainajihisi chanya kuhusu tathmini ya kazi kwa sababu inanisaidia kukua, kuboresha na kuendelea. Kutoa mchango wenye maana.

Napenda zaidi kuchora kwa sababu kuna nipa nafasi ya kueleza mawazo na hisia kwa mistari na umbu kuchora hunihusisha moja kwa moja na ubunifu na kuunda kitu kipya kutoka kwenye karatasi tupu na kila mchoro huwa na hadithi yake hata hivyo kupakarangi pia ni njia ya kupumzika na kuongeza uhai kwenye mchoro kwa sababu rangi huleta hisia nzuri ya kipekee kwa hivi vyote viwili vina mvuto wake kuchora hunipa uhuru wa kuunda na kupakarangi hunipa furaha ya kuhuisha kile nilichokibuni.

Mimi binafsi huwa siweki picha mtadaoni, lakini kwa watu wengi, kuweka picha mtadaoni ni njia ya kushirikisha kumbukumbu, kuonyesha ubunifu na kuwasiliana na marafiki na familia. Wengine huchagua kushiriki picha kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram au Facebook. Huku waki hakikisha wanadhabiti faraga na ni nani anayeweza kuziona. Wengine hupendelea kuhifathi picha zao kwenye huduma za wingu yaani crowd storage. Kwa usalama na urahisi wa kuzifikia kwa hivyo kuweka picha mitadaoni ni swala la chaguo binafsi na linatagemea malengo ya mtu kama ni kushirikisha furaha kujenga taswira ya kitaaluma au kuhifadhi kumbu kumbu kwa urahisi.

Chumba cha kulala ni sehemu ya nyumbani yenye utulivu na faragha. Mahali pa kupumzika baada shughuli za siku. Kwa kawaida, kitanda ndicho kinachotawala chumba hiki. Kikiwa na mashuka safi na mito ya kustarehesha. Mwanga wa dirisha huleta hewa safi na mwanga wa asili. Huku pazia zikisaidia kudhibiti faragha na hali ya chumba. Samani kama kabati la nguo, meza ndogo ya pembeni na taa ya usiku, huongeza urahisi na mpangilio. Rangi za ukuta mara nyingi huchaguliwa kwa utulivu. Zikisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuandaa mazingira ya usingizi bora. Chumba cha kulala huakisi ladha binafsi ya mwenye nyumba. Kwa mapambo madogo, picha au harufu nzuri, kwa jumla huwa ni mahali pa amani na upiaisho wa nguvu.